Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari, inanitulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kuka ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjuwa tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadha sijasomea. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mvuwa. Wanasema wanataka kwenda nje. Wangamize maji, lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua niza kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto, kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kathaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalia zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nita zijibu moja kwa moja zingine nitaazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nita tengeneza folder nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Niambie kuhusu filamu yako unawipenda zaidi. Mawazo ya kwanza. Unaweza kushiriki ni filamu gani na ni kwa nini unaipenda. Labda ni komedi, action au drama? Je, unakumbuka mara ya kwanza ulipoona? Ninani alieleta hamu ya filamu hii? Ungependa kuyona tena?

Mimi hutoa michango kwa sababu michango huweza kusaidia maskini. Na sadaka kwa mara mingi watu hukula kwa mfano kanisani unapata unatoa sadaka alafu ni muhubiri mwenyewe ndio hutumia sadaka. Hile kwa michango naweza toa na kusaidia maskini.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii kwa mfano, wasichana wakuwe na uadilifu kwa kuvaa mavazi za heshima na wavulana kukuwa na heshima kwa mfano kuepuka na dawa za kulevya kama zile pombe na pia ningependa kuona maendeleo za kujenga mashule pamoja na kupanuka kwa barabara na pia kuendeleza hei wei.

Mimi hupenda kusoma vitabu vyangu vya ziada kila jioni na kuona sinema kabla sijala na kusafisha nyumba pamoja na viombo. Ili nilale nyumba ikiwa safi na pia kuweka vitabu vyangu pamoja na nguo ili kukua tayari kuenda shule siku ijayo.

Mimi hupenda kuvaa tishati sana kwa sababu tishati unaniwezesha kufanya mazoezi zangu jinsi inavyofaa na pia tishati hunifanya kuwa huru hunifanya kuwa huru.

Mimi hupenda timu yangu ya Chelsea nakumbuka wiki iliyopita, timu yangu ilishinda na mimi hufurahia sana nikisikia timu yangu inacheza. Mchezaji Felix Jaoko ni mmoja wao wa timu ya Chelsea na nampenda sana kwa bidii yake. Huwa mi hufurahia sana timu yangu inaposhinda.

Mimi ni kijana na siwezi ipenda kuwa mzee kwa sababu ujana unisaidia kufanya kazi zangu, kucheza, kufraisha watu, kwa hivyo siwezi ipenda kuwa mzee napenda sana kuwa kijana.

Hapana siwezi penda kucheza huu mchezo kwa sababu watu huumia sana wanapocheza huu mchezo kwa hivyo siwezi penda huu mchezo juu sitaki kuumia na kupata majeraha mbali mbali.

Mimi wachezaji ninao wapenda ni palma pamoja na Felix jao. Hawa wachezaji hunipendeza kwa sababu bidii wanayoweka wakati wanaocheza. Pamoja na jinsi wanaofanya timu zao kuibuka nafasi za juu na pia jinsi wanaofrahisha watu wakati wanacheza.

Mimi upenda majira ya masika sababu inayofanya nipende majira hii ni kwa sababu wakati wa masika watu uweza kupanda mimea na hii wakati wa masika mimea huweza kumea pamoja na mvua kuletaa maji inatuwezesha kupata majisafi ya kunywa ya kutumia na jinsi. Sababu ya kufanya kupenda hii majira ni kwa sababu mimi huweza kupata utulivu, chakula ni mingi, na pia maji, hakuna ukosefu wa maji.

Naam, mimi hupenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu huniwezesha kuwa na ujuzi mwingi sana kuhusu teknolojia huo mpya na kupanua akili sana jinsi ya kuitumia na jinsi inavyosaidia jamii na jinsi naku mathara zake na mazuri zake.

Naam nimewai shiriki katika mashindano uko awali shule ya upili katika drama. Tuliebuka nambari ya pili katika mchezo hilo na tulipewa zawadi. Tulipewa zawadi na walimu wetu pamoja na wazazi.

Rangi ninalopenda ni rangi nyeupe. Mimi upenda rangi hili kwa sababu huvutia sana kwa umbali na pia ni rangi ambayo inametameta. Inafanya, ninapoona rangi hili, mimi huufraia sana na kila kitu ninacho kwa nayo huwa ni rangi nyeupe.

Hapana, mimi sipendi sana kujifunza historia kwa sababu hili linahitaji wakati ili uweze kuifahamu vizuri. Kwa hivyo, mimi sipendi sana kukaa na kuwaza kuzikadiri na kuzihifadhi. Kwa hivyo, sipendi.

Hapana mi sipendi haditi za ajabu kwa sababu hadithi zingine za hajabu ushtua na mara mingi niki nikisikiliza haditi za ajabu huwa silali. Kwa amani mi ufikiria fikiria ile hadithi ya ajabu nilioambiwa. Sasa siipendi kabisa.

Kile ninachotaka kujifunza kipya ni jinsi ya kupika pilau. Mimi hutamani sana kujua kupika pilau lakini sina ujuzi wa kuipika na sijui zile vifaa vinavyo tumika kuipika. Ningependa sana kujua vifaa hizi na jinsi kuipika ili kiwe kitamu kabisa.

Mimi huwenda hosipitali mara tatu kila mwaka. Kila miezi mitatu mimi huenda kujipima na kujua hali ya damu yangu ili niweze kujua kama nina afya njema ama afya afya yangu. Nimbaya hili uniwezesha kuwa na kuwa mzima na kujua yale magonjwa yaliyomo ndania damu yangu.

Mimi ningependa kutambelea mji mombasa. Mimi usikia sana. Mji huu ni mzuri. Kuna bahari. Kuna vitu vingi tu. Ambavyo mi hutamani kuziona. Kwa hivyo siku moja, nitajitahidi. Ili nifike mjini mombasa. Nione yale mazuri ambayo watu huya ona. Natamani sana siku moja nifike huko. Ili nione mji huu. Nasikia ni mji ya kupendeza sana. Na ambayo ukienda uwezi tamani kurudi. Itajitahidi sana kabla mwaka iishe ili niweze nifike na kuona mji hii.

Tunda ninalopenda sana ni maembe. Hili lilifanya nikapanda mbegu ya maembe na hili hunisaidia kupata maembe bila kununua. Mimi hupenda tunda hili kwa sababu ninapoikula mimi husikia vizuri na pia ni tunda tamu sana.

Kumbukumbu nzuri ya shule ni nayo. Ni ile siku nilio iubuka nambari moja. Jinsi nilivyo pewa zawadi na walimu wazazi. Jinsi wazazi wangu walipofika shule walifurahia sana nilipoiubuka nambari ya kwanza. Jinsi wanafunzi wenzangu walivyo furaia na kunibeba.

Mimi ukunywa maji glasi nne kila siku. Hivi tulifunzwa na mwalimu wetu muhimu wa kukunywa maji kila siku na kutufunzwa jinsi maji inavyo saidia mwilini. Hili ndo sababu unifanya kukunywa maji glasi nne kila siku.

Mimi hupenda sana kusherehekea siku yungu ya kuzaliwa. Wa, mimi huita hualika marafiki zangu pamoja na familia. Na napenda kuandaa chakula mbalimbali kama vile pilau, samaki, nyama, kuna vinywaji. Na siku ya kuzaliwa niliopenda sana ni ile siku nilio kuwa nimefikisha miaka ishirini. Nilisherehekea sana na nilipokea zawadi tele tele kutoka kwa watu mbalimbali. Nilipenda siku hili sana. Familia pamoja na marafiki walijitokeza kwa wingi sana.

Somo ninalolipenda ni somo na kiingereza. Mimi hupenda somo hili sana kwa sababu ninaposoma kiingereza. Mimi husikia vizuri. Napenda somo hili kwa sababu tangu nizaliwe. Nilijambia siku moja nitakuwa mwalimu wa kiingereza. Mimi husomea katika chuo kikuu na niko katika miaka yangu ya tatu nakaribia kumaliza. Nilichagua somo hili baada ya kufanya vizuri katika mtihani yangu ya taifa na changamoto ninazopitia katika somo hili ni kukosa vitabu vya kusoma ili kukuwa na maarifa zaidi kuhusu somo hili.

Nam mi hupenda mvua sana kwa sababu mvua hutusaidia kupata maji na pia hutuwezesha kupata mboga pamoja na chakula. Hili ni kwa sababu wakati wa mvua kuna mimea na mimea huweza kumea vizuri jinsi ya maji. Na pia wakati wa mvua hakuna vumbi ili linatusaidia kuepuka na magonjwa kama vile homa na pia kutuwezesha kupata maji kwa wingi.

Kile ambacho mimi hupenda kununua sana ni chakula. Mimi hupenda chakula ile aina ya smokie. Mimi hulipenda sana. Na kila mara nikipata pesa, kidogo. Mimi huenda na kuinunua. Na ninapokikula mimi hufurahia sana. Kwa wiki mimi huweza kukula smokie kila kila siku.

Tabia ambayo mimi hupenda kwa wengine ni wale watu wanaokuwa na heshima, wanaopendana, mimi hupenda tabia hizi sana na kwanza mimi huziiga kwa wakati mingi, napenda wale watu ambao hupenda wenzake na kukuwa na heshima jinsi ya kuvaa jinsi ya kufanya mambo zao na pia jinsi ya kuwasiliana na watu wakubwa wao, watu walio wakubwa wao.

Mimi ni binti wa kike kwa hivyo mimi hupenda kupiga picha mara mingi. Mimi hupiga picha na kuposti mtandaoni ili watu wapende na kukomenti. Wanavyofanya hivyo mimi hufurahia sana. Na pia kupiga picha ni kile kitu ambacho mimi hupenda sana kuifanya wakati ambao sina kazi yoyote.

Mimi hupenda paka sana kushinda mbwa kwa sababu paka ni myama msafi na pia hupenda kukaa mahali pa safi hupenda chakula safi halafu pia paka ni mnyama ambaye hupenda kila mtu hupenda kucheza na watu.

Chakula ambacho mimi hupenda kukula mchana ni chai pamoja na wali. Mimi hupenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi wa kupika alafu pia ni chakula nyepesi kwa jinsia ya kike.

Mimi hupenda harufu ya marashi inayo itwa one in a million, harufu hili hunipendeza sana wakati ambae. Ambayo mimi huisikia, kwa hivyo mimi hupenda kutumia marashi hili kwa mara kadhaa.

Hapana, mimi si mtu wa kulima, mimi huogopa hili kazi sana kwa sababu kazi hili inahitaji nguvu pamoja na wakati na pamoja na kuaminia katika kazi ya ulimaji.

Jinsi ninavyofanya kazi na timu ya mbali ni kupigia timu hilo mara kwa mara na kujua jinsi kazi yetu inavyoendelea na kukuwa mwaminifu na kufuata yale maagizo tuliokubaliana wakati tuna tunapoanza kazi na pia kukuwa mtu wa kufuata maagizo na kupenda kuwasiliana na wenzangu na kukua pia muaminifu.

Wakati wa wasiwasi mimi upenda kuwasiliana na rafiki wangu wa karibu na kumwambia yale yote, ninayo ya pitia ili aweze kunisaidia jinsi ya kuepu kana na wasiwasi hiyo.

Ndoto yangu kubwa ni kujenga nyumba kubwa, kuweka watoto wangu katika maisha mazuri na pia kuweza kusaidia wale watu ambao hawajiwezi kwa kuwanulia chakula na hata wengine pia kuweza kuwanulia nguo na pia kusaidia wazazi wangu walionilea.

Apana, mimi siwezi ishi hata sekunde bila teknolojia. Kwa sababu, mimi nimependa teknolojia sana. Mimi hupenda kujua yale yanayoendelea. Kwa mfano, mimi kutumia simu nyangu kuingia uko mtandaoni na kujua jinsi watu wanavyoishi na yale ambayo huendelea kila siku. Pia mimi hupenda teknolojia sana. Pia kutumia teknolojia kutazama sinema.

Mji wangu wakuzaliwa ni mji wa migori. Mimi hupenda mji huo sana. Jinsi ni navyo hona maendeleo ikiendelea. Yale ambayo yalitokea mjini ni kiwa mtoto ni jinsi ni navyo ona stima pamoja na barabara ya kipanuliwa. Nilivyo ona mashule ya kijengwa. Yale ambayo hufanyika katika mji huu wa migori ni kazi ya gold na kazi hili huwezesha watu kupata pesa na pia huwezesha watu kupanua mabiashara zao na mimi huishi katika mji wangu.

Naam, mimi upenda maua. Kwanza, mimi upenda kupanda maua. Na pia, mimi upenda kununua maua, ninapojihisi kukua na maua katika nyumba yangu. Mimi upenda maua ya rangi. Rangi ya majani pamoja na rangi nyeupe.

Mimi upenda kununua vitu sokoni, siyo kwa duka kwa sababu sokoni vitu ukua vya bei ya chini kushinda dukani ambapo utapata kitu kina bei ya juu sana.

Pale ambapo mimi hupenda kusomea habari mtandaoni ni tiktok. Mimu hupenda tiktok kwa sababu unapoingia huko. Mimi hutumia pesa kidogo niseme shilingi kumi kununua airtime. Na pia huko watu wengi hukuwa na hupenda kutoa maoni yao ambapo hukuwezesha kuelewa habari hicho.

Udhaifu wangu kazini ni jinsi ninavyo mheshimu bosi wangu na kufanya kazi yangu kwa makini bila kupoteza ama kuiba kitu chochote ofisini. Ili uniwezesha kupata mshahara wangu ilivyo semwa na bosi wangu.

Naamu, mimi hupenda kuangalia nyota sana. Kwanza wakati unapotoka, mimi hupenda kuangalia jinsi inavyo toshana na pia jinsi inavyo zama ikirudi ndani. Pia mimi hupenda sana kuangalia kila asubui na kila usiku.

Kipindi cha habari katika televisheni ndio hunipendeza. Kipindi hiki hunipendeza kwa sababu mimi huweza kujua yale ambayo huendelea katika jamii na kuzihifadhi na kujua jinsi ninavyoweza kukabiliana nazo.

Mimi hutazama video tiktok mtandaoni. Mimi hupenda tiktok kwa sababu humo ndani kuna watu wengi na pia watu hutoa komenti zao. Hizi komenti hukuwezesha kuelewa dhana ya video hilo.

Hekima ambayo mimi nimejifunza maishaini ni kuwa na adabu na heshima na pia kuweza kuheshimu wakubwa wangu pamoja na wadogo. Na jinsi ya kuvalia nguo zangu nguo za heshima.

Zoefu ambalo nimewahi pata la kushangaza ni kuzoea na jirani ambalo yeye alikuwa amekuja kila siku kuchukua kile ambacho anakitaka kwangu bila kuniomba ama bila kupata ruhusa kutoka kwangu.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku kwa sababu nikifaa ambalo hutunza moto na nikifaa ambacho ni mzuri sana. Kinatumia moto kwa utaratibu kwa hivyo huchajiwa mara moja.

Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo sana. Chumba changu cha kulala kina rangi ya nyekundu. Kile ambacho mimi hupenda katika chumba changu cha kulala ni vile ninavyoirembesha. Na vile kitanda yangu ilivyokuwa. Kitanda yangu hunitosha mimi mwenyewe. Na katika chumba changu cha kulala, ukisimamia dirisha unaeza ona nyumba ya jirani. Na pia naweza salimia majirani kutokea dirisha chumba yangu.

Naam nimewahi fuga kondoo. Nilifuga kondoo nikiwa shule ya upili na kwa sasa kondoo yangu ilizaa na iko na watoto sita kwa sasa niko na kondoo saba. Kondoo hizi zitanisaidia kupata pesa nitakavyo ziuza.

Kilichonipa motisha kazini nijinsi bosi wetu alivyo sema yule ambayo atafanya kazi kwa bidii ataongezwa mishahara yake. Hili lilifanya nifanye kazi yangu kwa bidii sana.

Mimi kumara mingi hupendelea mahali pa kimia kwa sababu unapokaa sehemu kimia wewe huweza kujifanyia mambo zako na kujipea starehe zako na kupumzisha akili yako kwa utaratibu bila kelele yoyote.

Nam mimi hupenda kukula samaki sana. Mimi hutoka maeo ya baharini. Kwa hivyo, sisi huvua samaki. Na sisi hukula samaki kwa mara mingi. Kwa wiki, sisi hukula samaki mara tatu.

Naam, nimewailima. Nimewailima mihogo, nikalima maindi na maharagwe. Sio kazi raisi. Ni kazi ambalo inaitaji wakati na nguvu kulifanya. Usipokuwa na wakati na nguvu kufanya kazi yako ya kulima, uwezi lifanya.

Usiku kabla ya kulala mimi uosha vyombo zangu zote ziwe safi na kupanguza nyumba kisha na kupanga kabla ni lale ili ninapo amuka niamuke na kufanya yale ninayofaa kuyafanya asubui.

Na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kualika marafiki zangu na kuwapikia na pia mimi hukula keki siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa mimi huanda sherehe kubwa sana ambapo wazazi wangu familia pamoja na marafiki hukuwa.

Kazi ambazo mimi hufanya wakati wa mvua ni kupanda na kulima mimea. Mimi hupenda mvua sana kwa sababu wakati unapopanda mimea zako mvua ikiwa, mimea yako itakua vizuri. Ninapo sikia sauti ya mvua. Mimi hufurahia sana kwa sababu najua kinaleta kitu kizuri.

Mboga ambayo mimi upenda kukula ni mboga ya managu. Mimi hupenda kukula mboga hii kwa sababu inavitamini inayo saidia kulinda mwili kutokuwa na magonjwa mbali mbali.

Mimi upenda chakula kisicho na mafuta kwa sababu ni chakula bora kwa afya yetu. Chakula ambacho kina mafuta huweza kutupea maradhi mbali mbali na kuangamiza afya yetu.

Mimi upenda kusoma habari mtandaoni kushinda gazetini kwa sababu mtandaoni hutupea habari na apia kutuchekisha ilahali magazeti uchukua muda mwingi sana kusoma na kuelewa.

Jinsi ninavyohimiza ushirikiano katika timu yangu ni kuwa mwaminifu na kufanya kile ambacho timu yangu hufanya. Kushughulikia yale mambo yote ambayo wanashughulikia na iwapo kuna mchango. Mimi pia hufanya jinsi wanavyofanya.

Mimi hupenda wanyama ambao ufugo nyumbani kama vile ng'ombe kondo mbuzi kwa sababu wanyama hawa sio hatari. Kwa maisha yetu na pia wanyama hawa utusaidia. Kwa mfano ng'ombe hutusaidia na maziwa, nyama kondoo na mbuzi pia utusaidia na nyama.

Sipendi kutembelea msituni kwa sababu msituni ubeba wanyama, wapori, wakali, kama vile, nyoka, fisi, pamoja na simba, wanaweweza kutumiza kiafia.

Kile ambacho ufanya mazingira ya kazi kwa mazuri ni jinsi watu wanavyo ungana pamoja na kufanya kazi wao kwa umoja ili kupata matokeo mazuri.

Msimu unaopendazo sana ni msimu wa mvua kwa sababu mvua hutuwezesha kupanda mimea na kupata chakula kwa wingi. Na pia. Mvua hutusaidia kupata maji safi ya matumizi kama vile kunywa, kufua na kuoga.

Kile kifaa cha teknolojia ambayo siezi kuishi pasipo ni simu kwa sababu mimi hutumia simu yangu mara mingi na pia simu yangu huniwezesha kujua yale yanayofanyika katika jamii kupitia mtandaoni.

Shughuli ambayo unipendeza ni shughuli ya kupika chakula. Mimi upenda kupika chakula sana ili nikuwe na maarifa zaidi. Jinsi chakula hicho kinachopikwa na vifaa vinavyotumika kupika chakula hicho.

Ndiyo mimi hupenda kuimba sana hasa nyimbo za gospel ninapoenda kanisani kila jumamosi mimi hujiunga na wanakwaya na kuimba hili ni kipaji ninacho.

Mimi hupendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kigumu huwezafanya mtu asilale kwa amani ilhali kitanda kizuri hunifanya nilale kwa amani na vizuri.

Malengo ambayo mimi hutaka kwa kazi yangu ni kujitahidi na kupata yale mafanikio ambayo mimi hutaka kuyapata mwisho wa kazi ni nayofanya kwa mfano kuboresha kazi yangu na kuifanya kiendelee vizuri.

Mafunzo ya kazi ambaye yamenisaidi zaidi ni yale mafunzo ya kukua makini ninapofanya kazi yangu, kutumiza hadi yangu na kutayarisha riporti yangu na kujua jinsi ninavyofaa kuelekeza kazi yangu na baadae kufanikiwa.

Kile ambacho mimi hufanya kujitunza ni kufanya kazi za mtandaoni kama vile Binance ambapo mimi uweza kufanya biyashara na badae kupata pesa zangu ambazo hunisaidia kujiweka.

Ndiyo, mimi upenda kupiga picha sana, hasa wakati ni napo kuwa nafuu bila kazi ya kufanya, mimi upiga picha zangu mbali mbali na kuposti zingine mutandaoni na zingine kuziifadhi.